Kwenye swala la kunyoa au kuvaa ndevu, mimi binafsi nakuwa na mtazamo tofauti kulingana na hali ya, na mwelekeo wa maisha yangu. Hata hivyo kwa ujumla, napendelea kuvaa ndevu kwa sababu zinafaida nyingi na zinaongeza mvuto wangu kwa watu wanaonizunguka. Ndevu zinaonesha umilele wangu na ujasiri wa mara nyingi zinanipa taswira ya uwalila, uhalali na umakini zaidi. Zinaeza pia kunifanya sura yangu ionekane kubwa na kuwa na mfuto na wakipeke hasa kama sinatunzwa, sitatunzwa vizuri na kuangaliwa kwa usafi. Kupata ndefu, ndefu au fupi kwa mujibu wa mtindo wangu, unanipa huru wa kuonyesha utu wangu au kuleta mwonekano wa kipeke ambao napenda kuwa nao. Pia kuvaa ndevu kuna saidia kuokoa muda na juhudi za kupiga mswaki kila siku. Kwani, si lazima niwe na mswaki mara kwa mara au kutumia nywele za uso kwa umakini mkubwa. Hii ina nikuwa mua muda mwingi ambao naweza kuitumia kufanya mambo mingine muhimu zaidi. Vile vile, ndevu zinaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu wa maisha na zinaendana na mitindo ya kisasa. Hivyo hunipa nafasi ya kujieleza kwa njia ya mwonekano wangu Hata hivyo, si kwamba napuuza kapiza kunyoa Mara nyingi na nyoa ikiwa ni muhimu sana kwa shuguli fulani au wakati Naitaji kuonyesha sura safi na ya kitaaluma Kitalumu zaidi kama vile mikutano ya kazi au hafla rasmi Kunyoa pia hukuwakikisha usafi wa uso na kuupuka matatizo ya ngozi kama vile chunusi au kufimba kwa ngozi zinazo tokana na makusanyo na ya vumbi au mafuta. Kwa kumalizia, napendelea kuvaa ndevu kwa sababu inaniwesesha kwa kuonesha utu wangu na kuleta mfuto wa kipeke. Lakini pia natambua umuhimu wa kunyoa wakati wa masingira rasmi au wakati naitaji kuonekana safi na wa kitaaluma saidi. Hali ya mazingira zinaniambia niwe na ndefu au niwe msafi. Lakini kwa ujumla, ndefu ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha. Na inaniwesesha kujieleza kwa njia ya kipeke.

Ndiyo, ninavaa miwani. Kuvaa miwani kuna faida nyingi kwangu na kwa maisha yangu kwa ujumla. Kwanza, miwani inasaidia kuona vizuri zaidi. Hasa ikiwa nina matatizo ya kuona kama vile huoni mdogo au huoni usiwa wa moja kwa moja. Hii inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kusoma vitabu, kufanya kazi za ofisi au hata kutumia vifaa vya kiteknolojia bila matatizo. Pia kuvaa miwani kunaongeza mfuto wangu wa mwonekano Kuna miwani za kisasa na za kisanii ninazoweza kuendana na mavazi na mtindo wangu wa maisha Wanaongeza mvuto wa kipeke na kufanya niwe na sura ya kipekee zaidi wengine huona miwani kama sehemu ya mtindo wa maisha na mimi najivunia kuwa na miwani inayoendana na sura yangu na mtindo wangu wa mavazi viwango vya afya pia vinahusiana na kuvaa miwani Inaiokoa kutoka kwa maumivu ya macho yanayoweza kusababishwa na kuangalia kwa muda mrefu screen za kompyuta au simu na pia inalinda macho dhidi ya miali ya jua kali kwa wakati wa siku za jua kali kama vile UV rays Hii inasaidia kudumisha afya ya macho yangu kwa muda mrefu Hata hivyo, sikila wakati najivunia kuvaa miwani Hasa wakati wa shughuli za michezo au wakati nataka kujionyesha kwa ujasiri Zaidi bila kisuizi cha miwani Mara nyingine napendelea kuvaa miwane tu wakati ni muhimu Wakati nahitaji kuangalia vizuri zaidi Kwa kumalizia kuvaa miwani ni sehemu ya maisha yangu Inasaidia kuona vyema kuimarisha mwonekano wangu na kuchangia afya ya macho yangu ni chombo muhimu kinachoniwezesha kuwa na maisha bora na chenye tija zaidi kila siku.

Uwezo ambao ningeutamini kuwa nao ni ngependa kuwa na uwezo wakipeke ambao ngeweze kubadlisha maisha yangu na pia kwa saide wengine kwa nje ya msuri. Kwanza ngependa kuwa na uwezo wakua na akili kubwa saidi na ufamu mpana kuhuzu mambu myingi duniani. Uwezo huu ngekuwa na manufama kubwa kwani ngekuwa na uwezo wakujifunza haraka na kuelewa mambu makumu kwa uraisi. Ndeleo katika jamii yangu. Wezo wakua na akili na hali ya juu ungeweza kuni saidi ya pia kushinda changamoto mbali mbali za maisha kuharaka na ufanisi saidi. Pia ningependa kuwa na wezo wakua na nguvu za kipeke mwilini. Kama vile kuwa na ngufu nyingi au kuishi kwa muda mrefu pila kuchoka. Wezo huu ungekua manufaa kubwa kasa katika hali ya dharura au wakati na itaji kufanya kazi kwa bidhi saidi pila kuchoka. Pia, ninge penda kuwa na uwezo wa kuponja makundwa au kuondwa maumivu ya watu wengine kwa kutumia uwezo wa kipeke wa afya. Hii nge kwa nje ya mzuri ya kusaidia wakundwa na kuleta furaha kwa watu wanawitaji msaada wa haraka. Zaidi ya hayo, ninge penda kuwa na uwezo wa kuwasiliana na wanyama au viumbe mingine kwa uraizi. Uwezo huu unge kwa na faida kubwa kwani Ningelewa uwezo wa zuri mazingira yangu na pia ninge pata marafiki wapya kutoka kwa viumbe tofauti. Hii nge nifanya niwe na usiyano wakipeke na dunia asili na kusaidia kulinda mazingira. Hatimaye, ninge penda kuwa na uwezo kuleta amani na umoja popote nilipo uwezo huu ungewezesha kuleta mshikamano na kujenga mazingira ya amani ya umoja kati ya watu mbali mbali. Na hivyo uleta maindeleo zaidi kwa jamii angu na dunia wa ujumla. Hii ngekwa ndotoshi angu kubwa kwani kuleta mabaliko chanya nilengo muhimu kwa angu.

Napenda somo la historia shuleni kwa sababu linanifa nafasi ya kujifunza kuhusu maisha ya zamani tamaduni na matukio muhimu yaliyotokea duniani. Historia ni somo lenye dhamani kubwa kwa sababu linatusaidia kwenye wa asili ya ulimwengu wetu. Jinsi watu walivyokuwa na maoni tofauti na changamoto zilizo wakumbwa wazazi wetu na jamii zao. Kupitia somo hili nawezo kujua historia ya nchi yangu. Tamaduni za watu wengine na matukio muhimu yaliyonileta mabadiliko makubwa katika dunia. Pia napenda somo la historia kwa sababu linanifundisha mafunzo muhimu kuhusu dhamani ya umoja, uvumilivu na mshikamano kati ya watu. Katika kujifunza historia ya nchi yangu au mataifa mengine naelewa kuwa maendeleo yanahitaji kazi ya pamoja, uvumilivu na kuhimiza upendo kati ya watu tofauti. Hii inanifanya niwe na fikra chanya kuhishi kwa amani na kuheshimu tofauti wa watu wengine. Vinginevyo, somo la historia linanipa mwanga kuhusu changamoto zinazo wakumba watu waliotangulia. Najifunza kwa walikumbwa na fita umaskini mkosevu wa haki na matatizo mingine. Lakini pia walijitahidi kupambana na changamoto hizo kwa uvumilivu na mshikamano. Mafunzo haya yanasaidia kuwa na mtasamo chanya na kuonyesha kuwa Hata wakati wa matatizo kuna tumaini la mabadiliko na maendeleo Hii inaniwezesha kuwa na moyo wa uvumilivu na kuendelea kusonga mbele Hata changamoto zinapokukumba Aitha, somo la siruzulia linanifanya niwe na fahamu zaidi kuhusu tamaduni tofauti duniani. Kupitia kujifunza kuhusu mila desturi na tamaduni za watu za nchi mbali mbali unaelewa kuwa duniani ni mahali panaa lenye watu tofauti wenye historia na maisha yao. Hii inanionyesha uelewa wa dunia na kunifundisha kuheshimu tofauti na tamaduni nyingine. Kwa kumalizia, napenda somo la historia kwa sababu linanipa elimu kuhusu asili ya dunia tamaduni na matukio makubwa yaliyoleta mabadliko. Linaonyesha umuhimu wa umoja, uvumilivu na mshikamano na linaonyesha kuwa kujifunza kuhusu historia kunaweza kutusaidia kujenga maisha bora kwa siku za mbele.

Kila siku napenda kufanya mazoezi, mazoezi ili kuporesha hafya yangu na kuwa na maisha bora mazoezi yangu ya kila siku uwanza mapema asubui mara nyingi naanza kwa kufanya mazoezi ya kuamuka mwilini kama vile kukimbia kwa dakika chache au kufanya mazoezi ya fiungo kama kupinda na kuinama Hii inanisaidia kuamuka vizuri kuamusha mwili wangu na kuleta ngufu kwa ajili ya shuguli za siku nzima Baada ya mazoezi ya kuamsha mwili, huwa nafanya mazoezi ya kupumua kwa kina na kuhimiza akili yangu kwa na nguvu zaidi Hii ufanyika kwa kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina au mediation kidogo ili kuleta utulifu akili, kuandaa akili, kufanya kazi kwa ufanisi mazoezi haya unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya yangu ya akili Kisha, huwa naendelea kwa na mazoezi ya mwili kwa kutumia programu za mazoezi au kupiga makoti kufanya sit ups na mazoezi ya viungo tofauti Hii inasaidia kuimarisha misuli, kuboresha usawa wa mwili na kuongeza stamina Pia, napenda kufanya mazoezi ya viungo vya kwa kutumia fifaa raisi kama vile Dumbbell Skull kidogo ili kuongeza nguvu na kuendeleza misuli yangu mbali na mazoezi ya mwili, napenda pia kuzingatia mazoezi ya kiakili kama vile kusoma vitapu, kufanya mazoezi ya akili na kutumia michezo ya akili kama pazzle au mchezo ya kuli ingiliana na watu. Hii inasaidia kuwa na akili imara, huimarisha uwezo, wa kumbu kumbu na kupunguza msongo wa mawaso. Kila siku, pia huwa na kuakikisha napata maji ya kutosha na kukula vyakula vyenye virutupisho ili kutoa ngufu kwa mwili wangu. Mazoezi haya ya kila siku yananisaidia kuwa na afya njema, kuwa na nguvu na kuendelea kuwa na maisha yenye furaha na mafanikio. Kupitia mazoezi haya na jifunza kuwa nidhamu na kujituma ni muhimu sana ili kuboresha maisha yangu ya kwa kila siku.

Napendelea viatu vya kisasa vya kudumu na vinavyonipa msisimko wakati navivaa. Kwenye uchaguzi wangu viatu najali angazia mambo matatu muhimu ubora muonekano na faraja Hii ni kwa sababu viatu vinavyovaa vinapaswa kuwa na sifa hizi ili niweze kuvaa kwa furaha na kujiamini kila wakati kwanza Napendelea viatu vya ubora na hali ya juu ambavyo vina uwezo wa kudumu na kwa muda mrefu. Hii inamaanisha kuwa napenda kuvaa viatu vilivyotengenezwa kwa vifaa vya hali ya juu kama ngozi au vifaa vya kisasa vinavyostahimili hali tofauti za mazingira Viatu hivi ni rahisi kusafisha havivunjiki kwa urahisi na vina uwezo wa kuhimili shinikizo la matumizi ya kila siku ubora huu unaniwezesha kuvaa viatu hivyo kwa muda mrefu bila kubarikiwa, kuharibikiwa na hivyo niweze niwekeze kwa busara. Pia napenda muonekano wa viatu Ndiyo maana napendelea viatu vyenye muundo mzuri na wa kisasa Vinavyolingana na mavazi yangu na kuleta mvuto. Viatu vya aina hivi vinaweza kuwa na rangi tofauti kulingana na matumizi kama vile nyeupe nyeusi kawia au rangi za kuvutia kama zambarau au blue Ninaweza kuwa na muundo wa kisasa au wa kimapinduzi kulingana na hali ya na mtindo wa mavazi nilionayo. Hii inanipa uhuru wa kuchagua na kuendana na na mavazi tofauti Iwe ni sherehe au kazi au burudani. Vile vile, faraja ni jambo la msingi napendelea viatu vinavyonipa usalama na faraja wakati navivaa ni muhimu viatu viwe na kiwiko kizuri vimepambwa kwa ngozi laini ama vina au vinavaa vinavyoweza kupumua ili kuepuka kuuma au kumwa na kwa miguu Pia napendelea viatu vyenye soli imara na nyepesi ili niweze kusonga kwa urahisi bila kuchoka haraka faraja hii inanipa uwezo wa kuvaa viatu kwa muda mrefu bila kuadhiri afya ya miguu yangu na kuleta maumivu. Kwa kumalizia, napenda viatu vya kisasa, vya kudumu na vinavyoweza onyesha mtindo mzuri. Viatu hivi ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku. Kwani vinanipa furaha, faraja na kunionyesha utu wangu kupitia viatu bora naweza kujisikia ni vizuri na kujiamini popote nilipo.

Zoea nzuri nililojenga ni lile la kujitahidi kuwa na afya njema na maisha yenye usawa. Zoea hili limekuwa ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu. Linanisaidia kuwa na nguvu, kuimarisha mwili na pia kuwa na akili timamu. Kila siku, ninajitahidi kuzingatia mazoezi na tabia nzuri. Zinazo niwezesha kuwa na maisha yenye afya na furaha. Moja ya zoea nili zilizoleta mafanikio makubwa ni kujitahidi kuwa na ratiba ya mazoezi kila siku Naanza siku kwa kufanya mazoezi rahisi na ya kuamsha mwili kama kukimbia kwa dakika chache au kufanya mazoezi ya viungo Hii inanisaidia kuamka vizuri na kuandaa akili yangu kwa kazi zinazokuja Pia najitahidi kupumua kwa kina na kufanya mazoezi ya mediosis au kuangalia hewa safi ili kuleta utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, nimejenga zoea la kula vyakula venye virutubisho na maji ya kutosha kila siku. Ninatambua kuwa afya ya mwili na akili inahusiana sana na chakula ninachokula. Kwa hivyo, napendelea kula matunda mboga vyakula vyenye protini au kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Pia, kunywa maji ya kutosha kunanisaidi kuimarisha mwili na kuondoa sumu mwilini. Zoea lingine ni la kujitahidi kuwa na tabia na kuwa na nidhamu na kujituma. Nimejifunza kuwa na mafanikio yanayohitaji uvumilivu na kujituma kila siku. Hii inamaanisha kuwa hata siku ambazo najisikia kuchoka au sina hamu. Najitahidi kuendeleza na mazoezi na kufanya mambo kwa makusudi. Kupitia zoea hili nimejifunza kuwa mafanikio yanatokana na tabia ndogo ndogo na za kila siku. Na sio matukio makubwa pekee. Zaidi ya hayo nimejenga tabia ya kujifunza kila siku kwa kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya Hii inanipa nafasi ya kukua kiakili na kuboresha mawazo yangu Zoea huu wa kujifunza na kuboresha wenyewe umenifanya niwe na maono makubwa na malengo makubwa kwa maisha yangu. Kwa kumalizia, zoea zuri lilojenga ni ule wa kujitahidi kuwa na afya njema, nidhamu na kujifunza kila siku Zoea hili limenifanya niwe na maisha yenye mafanikio na furaha na natarajia kuendelea kuuweka kuwa sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu zaidi.

Ndiyo, nina ndekge wa wakugwa nyumbani. Ndeke wakufukwa nyumbani ni mnyama anaye pendelewa na watu wengi kwa sababu ya tapia yake ya kufuraisha na urembo wake. Ndeke hawa ni wanyama wa kipeke wanaoweza kuishi ndani ya nyumba na kuwapa furaha familia au mtu binafsi. Kuna ainya nyingi za ndege za kufukwa nyumbani kama vile kasuku, njiwa, kanari na wengineo. Kila moja akiwa na sifa zake za kipeke. Kasuku ni moja wa deke maarufu zaidi wakufugwa nyumbani. Ni ndeke wanao vutia kwa rangi zao na kuvutia na tabia zao za kifariki. Kirafiki Kasuku wanawezo kujifunza, kuimba na kuzungunza Jambo ambalo huwafanya watu wawe na furaha sana wanapokua nao wanaweza kuishi na kwa miaka mingi mara nyingine hasa saidi ya miaka hamsini ili wakitaifadhiwa vizuri na kupatiwa matunzo masuri Kasuku wanaitaji makazi safi chakula bora na maali pa kupaa ili wawe na afya na furaha ndege na njiwa ni ndege wengine wanao pendwa kwa sababu na ya tapia yao ya upole na urafiki Ndio usalishwa kwa wingi kwenye miji na mashamba na kwa kuwa ni rahisi kuwasimamia wengine huwachukua kama ndege wa nyumbani wa wanaitaji makasi mahali pasafi na wanapenda Kupeperusha mabawa yao na kuleta amani nyumbani Pia, njiwa ni ndege wenye urafiki mkubwa na wanapenda kuonekana wakiruka na kupiga kilele kidogo. Jambo linalo furahisha na kwa wapenzi wa ndege. Kanari ni ndeke wadoko wanaopendelea kwa sababu ya sauti zao, nzuri na rangi zao za kufutia. Nindeke raisi kudumisha na hivyo ni chaguo maarufu kwa watu wa familia. Kanari wanaitaji makazi safi na chakula cha wingi. Na mara nyingi uweza kuimba nyimbo nzuri wanapofundisha kwa usahihi Kwa kumalizia, ndege wakufugwa nyumbani ni wanyama wakipeke wanaoweza kuleta furaha na usuri katika maisha ya familia ya familia Kila aina ina sifa sake na kwa kumtunza vizuri ndege hao wanaweza kuwa marafiki wa maisha na kuwapa furaha isio na kifani ni mnama anayefaa kwa mtu anayetaka kuonyesha upendo na kujifunza kuhuzu tapia za ndege.

Mchezaji mbora wa kikapu ni jina linaloweza kumaanisha wachezaji wengi wakubwa leo waliwahi ku, kuonyesha umahiri na wa hali ya juu kucheza kwenye mchezo wa kikapu Hata hivyo, kwa miyongo ya hivi karibuni jina la mchezaji bora linalohusishwa sana ni Lebron James Lebron James ni mchezaji wa kikapu na wa kimataifa anayeonekana kuwa miongoni mwa wachezaji bora kabisa waliowahi kuonekana kwenye uwanja wa kikapu Lebron James alizaliwa mwaka wa 1984 na ameoneshe umahiri wa kipekee kwenye mchezo wa kikapu tangu akiwa mdogo. Amecheza kwa klabu mbalambali maarufu kama Severance, Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers na kuleta mafanikio makubwa kwenye timu zote alizo chezea Lebron James ni mchezaji anayeweza kucheza nafasi nyingi akihifadhi ufanisi mkubwa kwenye mabao, usaidizi na ulinzi Kila anacho, anapocheza anaonyesha mbinu za hali ya juu, uvumilivu na uongozi wa hali ya juu kwa wenzake Lebron James anajulikana kwa uwezo wake wa kuendesha mchezo kupanga mikakati na kuhimili pressure kubwa kwenye mechi muhimu Amefanikishwa kushinda tuzo za mchezaji bora wa mwezi wa mwaka, na wa mwaka pamoja na tuzo la the most valuable player mara kadhaa Pia, ameshinda mchezo mingi ya mabingwa wa NBA na kuonyesha kiwango cha juu cha michezo na kikapu ili kila anapokuwa uwanjani mbali na umahiri wake wa kifuani kwenye uwanja wa mchezo, Lebron pia ni mtu anayeonyesha mfano mzuri wa uongozi, kujituma na kujali jamii. Anajihusisha na shughuli za kijamii kuwasaidia watoto na jamii kwa ujumla na kwa uhamasisha vijana kujiendelea kupitia mchezo wa ki vikapu Hivyo, kwa sifa zake za kipekee, mafanikio makubwa na ushawishi mkubwa, Lebron James anachukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora wa kikapu duniani. Hata hivyo, kuna wachezaji wengine kama Michael Jordan, Kobe Bryant na Maggie Johnson ambao pia wanachukuliwa kuwa miongoni wa wachezaji bora kabisa katika historia mchezo wa kikapu.

Kuhusu maswali ni ya kupendelea kuamuka na jua au kulala mapema ni wazi kuwa ninapendelea zaidi kuamka na jua Hii ni kwa sababu ya faida nyingi zinazo husiana na kuamka mapema na kutumia muda wa asubuhi kwa shughuli mbali mbali kuanza siku kwa haraka kuna niwezesha kupanga mambo yangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanizi zaidi Pia kuamka na jua kuna nipa nafasi ya kupumzika kwa utulivu na kujiandaa kwa siku inayofuata kwa mtazamo chanya kuamka na jua kuna faida nyingi kiafya na kiakili Kwa mfano, mwanga wa jua huni saidia mwili kutengeneza vitamin D aMbayo ni muhimu kwa afya na mifupa na kinga ya mwili Hii inanifanya kuwa nanguvu zaidi na kupunguza hatari ya ugonjwa na mifupa Ngoja kiasi magonjwa mengine Pia kuamka mapema kuna niwezesha kuwa na mtazamo chanya kuhusu siku na kuboresha hadi akili kujisikia kuwa nanguvu zaidi ya kufanya kazi na kujifunza asubuhi ni wakati wa utulivu na amani Hivyo kufanya shughuli za kujifunza au kufanya kazi za kuleta mafanikio kuwa rahisi zaidi. Zaidi ya hayo, kuamka mapema, kuna nipa muda wa kufanya mazoezi ya mwili kama vile kukimbia au kufanya mazoezi ya kupumua ambayo yanachangia afya njema na kuleta nguvu za mwili. Hii pia, kuna niwezesha kujipanga vizuri kwa shughuli za siku. Kama vile kusali kuandaa chakula na au kufanya kazi ya nyumbani kabla ya kuanza shughuli nyingine za kila siku. Kwa hivyo kuamka kwa jua kuna nipea msukumo wa kuanza siku na nguvu kuishi na malengo Kwa upande mwingine napenda kulala mapema ili niweze kupumuzika vyakutosha na kujipatia usingizi wa kutosha.

Wakati wa mvua, mimi hupenda kufanya shughuli ambazo zinanifanya niwe na furaha na kujifunza mambo mapia. Hata kama hali ya hewa si nzuri, mvua uleta hisia tofauti na kueka upande wangu najitahidi kutumia wakati huo kwa njia ya za kujenga na kuimarisha ufanizi wangu wa kila siku. Kwanza, napenda kusali na kuwa na wakati wa utulifu nyumbani. Mvua inaponyesha kwa nguvu ni wakati mzuri wa kuwa na nafasi ya kusali, kuomba na kuomba baraka kwa ajili ya familia na afya yangu. Utulifu wa mvua unaniwezesha kujielekeza kwa mawazo chanya na kujiandaya kwa changamoto zinazokuja. Pia wakati wa mvua napenda kusoma vitabu au makala za kielimu na kujifunza mambo mapya. Hii inanifanya niweze kuongeza marifa yangu na pia kujifunda mbinu mpya za maisha au taluma yangu. Kusikiliza nyimbo za kuleta amani na utulivu ni pia ni shughuli zinazonifanya wakati wa mvua nyimbo za kuvutia na zinazopumsisha zinaleta hali mzuri na kunisaidia kupumusika ya kidi wangu zaidi hayo ni kipindi kizuri cha kufanya shughuli za nyumbani kama vile kuanda chakula au kupamba nyumba Mvua huleta hali ya utulivu nyumbani Hivyo ni wakati mzuri wa kufanya mambo ya kujifunza na kujiburudisha kwa njia nyingine Wakati mwingine napenda kuangalia filamu au vipindi vya televisheni vinavyo nifuraisha na kunipa burudani wakati wa mvua Hii inaniwensesha kupumzika na kujisikia furaha bila kuwa na wasiwasi wa hali ya hewa kama ni mvuaa kubwa sana naweza pia kutumia wakati huo na kufanya kazi za mikono kama vile kupamba maua na kufanya kazi za ushonaji na uchoraji Hii ni shughuli kujifunza na kuleta ubunifu wangu nje na huu wafanya siku yangu kuwa na maana zaidi hata wakati wa mvua. Wakati wa mvua najifunza kuwa na subira ya kuendelea kufanya mambo yangu kwa utulifu na matumaini kwa kumalizia shukuliza yangu wakati wa mvua. Zinanihamasisha kuwa na utulifu kujifunza mambo mampya na kujiburudisha kwa njia za kujenga na kuleta furaha. Hali ya mvua hunitia moyo kuwa na mawazo chanya na kuendelea mbele bila kuadhiriwa na hali ya hewa.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kupika na kucheza mpira. Kucheza mpira ni njia mojawapo ya mimi ambayo nilipenda katika tangu utotoni wangu. Kujifunza mpira kutanisaidia ili kufanya mazoezi kusaidia mwili kiafya na pia kisikolojia. Pia kupika kutaeza saidia kukweza kupunguza gharama ya kukula chakula ninacho kitafuta tafuta kwenye mitandaoni.